Kila mtu anayefanya kazi ana ndoto na malengo ambayo anataka kufanikisha. Malengo haya yanasaidia kuekelea nguvu, muda na juhudi hili kuhakikisha maendeleo ya kibinafsi na kazi imekuwa sawa lengo langu la muda mrefu, kazini ni kuwa mtaalamu hodari katika kazi yangu, kueza kufanya kazi kwa ubora, wa juu na kupata heshima na mafanikio. Ninataka kuendeleza ujuzi wangu, kujifunza kila wakati na kuwa na mchango mzuri katika timu au kampuni ninayofanyia kazi. Pia lengo langu ni kupata maendeleo ya fedha na kitaalamu ili niweze kujifunza na familia yangu hii inamaanisha kuwa siyo tu kufanya kazi kwa sasa mbali pia ni kupanga maisha ya baadae sababu ya kuwa na lengo la muda mrefu ni kuwa na motisha, lengo linanipa sababu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii hata wakati napata changamoto, kuongoza maisha ya kazi. Lengo lina nielekeza hatua zangu kazini na lina nisaidia kuamua, ni nini naweza kufanya, na nini siwezi kufanya. Kuboresha ujuzi wangu, nilipokuwa na lengo, nilihitaji kujifunza zaidi, kuboresha uwezo wangu na kuwa hodari. Kujenga heshima na imani kazini. Malengo ya muda mrefu husaidia kuwa mtu anaye heshimika na kuaminika kazini hatua ninayochukia, ninachukua kufanikisha lengo langu, kupanga hatua ndogo, kujifunza kila wakati, kufuatilia maendeleo yangu, kwa jibika kazini, kuwa na nidhamu au uvumulivu, malengo ya muda mrefu, hayafanikishi kwa haraka ni lazima nikuwe na uvumulivu kuendelea hata pale na poshindwa na kudumisha nidhamu kazini. Kwa kweli, kuwa na lengo la muda mrefu kazini ni muhimu sana. Lengo langu ni kuwa mtaalamu hodari, kupata maendeleo ya kifedha na kitaalamu, na kuunda heshima kazini, hata ninachochukua na kupanga hatua ndogo, kujifunza kila wakati kufuatilia maendeleo na kuwa na nidhamu na uvumilivu. Faida ni kubwa ikiwa ni pamoja na motisha mafanikio na maendeleo ya kibinafsi changamoto zipo, lakini uvumilivu na nidhamu ufanikisha lengo na muda. Malengo ya muda mrefu hufanya kazi kuwa na maana na maisha kuwa na mapangilio na mafanikio.